Ninayakusanya mawazo yangu na kuelekeza kwa kazi au mazungumuzo na marafiki zangu kwa njia ya kupata utulivu.

Nimejifuta hekima pia ututivu usiwe mtu wakupayuka payuka maneno ovio ovio kuwa mtu wakuangalia na kujijazia na kujinyamazia usiwe mtu wakuongea ovio ovio.